Lengo langu la muda mrevu kazini kuwa mtaalamubora katika kazi ninayofanya. Ninatamani kupata ujuzi zaidi ili nifanye kazi kwa ufanisi na kuaminika. Pia, nataka kupanda cheo na kuajibika zaidi kazini. Mwisho, nalenga kutumia kazi yangu, kuboresha maisha yangu na ya watu wanaonizunguka.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku kwa sababu ni kitamu na hushibisha vizuri. Napenda chakula hiki kwa kuwa hunipa nguvu na hunifanya njisikie nimeridhika. Pia hupikwa kwa njia mbalimbali hivyo hakichoshi araka. Kwa ujumla ni chakula kinachonifraisha na kunifanya nikitamani kula tena.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku kwa sababu ni kitamu na ushibisha vizuri. Napenda chakula iki kwa kuwa unipangufu na unifanya ninjisikie nimeridhika. Pia upikwa kwa njia mbali mbali hivyo akichoti araka. Kwa ujumla ni chakula kinacho nifuraisha na kunifanya nikitamani kula tena.

Diyo, napenda kula popcorn kwa sababu ni tamu na raisi kula. Unifraisha aza ninapotanzama filamu au nikiwa na marafiki. Popcorn pia ni chakula chepesi kusicho chosha tumbo. Kwa ujumla ni nivitafunwa finafio nifara na mbrudani.

Ndio nafaa miwani kwa sababu unisaidia kuona vizuri. Miwani uniaraisishia kusoma na kufanya kazi bila kuchoka macho. Pia unifanya nisikie uru ninapotanzama vitu fia mbali. Kwa ujumla miwani inanisaidia kulinda afya ya macho yangu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri ili kuelewana na watu vizuri. Pia ni uwajibikaji ili kufanya kazi kwa umakini na kwa wakati. Kujifunza haraka hunisaidia kabiliana na mambo mapya kazini. Mwisho nidhamu hunisaidia kufanya kazi kwa uaminifu na bidii.

Wakati wa wasuazi na pumizika kwa kuchukua mizunguko mirefu ya kupumua ili kutuliza akili. Pia ujaribu kuzungumuza na marafiki hau mtu ni naye amini ili kupata ushauri na faranja. Mara nyingine ufanya mazoezi au kutembea ili kuondoa msongo wa mawazo. Mwisho ujaribu kufanya mambo ni nayo wapenda kama kusoma au kusiliza muziki ili kupunguza wasuazi.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni bahari kwa sababu ya maji yake ya buu na upepo mwanana. Pia napenda milima kwa kuwa huonekana imara na yenye kuvutia macho. Mashamba ya kijani hunifanya nisikie amani na utulivu. Kwa ujumla, mandhari ya asili hunipa, furaha na kupunguza mawazo.

Ninaandaa report za kazi kwa kuanza na kuandaa mtasari wa kila nitakachozungumzia. Kisha, huandika sehemu kuu kama utangulizi kazi iliofanywa matokeo na itimisho kwa mstari umoja au mbili kila sehemu. Baada ya hapo, uweka maelezo ya ziada hau mifano ili kufanya ripoti iwe raisi kuelewa Mwisho, uangalia ripoti ili kuhakikisha hakuna makosa ya taajia au kifasi kabla ya kuasilisha.

Kumbukumbu ya utotoni ninayokumbuka ni wakati nikipika chakula na mama ya ngujikoni. niLijifunza jinsi ya kuchanganya viungo na kuandaa chakula kidogo. Tulicheka na guzungumuza uku tugupika na ilinishia kufurahiya chakula tuchotengeneza. Kumbukumbu hii inanikumbusha maisha ya furaha na upendo wa familia.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda baharini kwenye kisiwa kizuri. Ningependa kupumizika mchanga mweupe chini ya jua na kusikiliza mawimbi ya bahari. Pia, ningependa kufanya snorkeling, kuona samaki wa rangi nyingi na corals. Ningependa kutembea na familia yangu ili tufurahi pamoja. Hakika, ningependa kutembea tena siku nyingine pale nikihitaji kupumzika na kufurahia utulivu wa asili.

Ujuzi, ninaitaji kuhimarisha ni kusimamia muda vizuri ili nifany kazi zote kwa wakati. Pia, ninataka kuhimarisha mawasiliano ili niweze kuelezea mawazo yangu kwa wazi zaidi. Ujuzi wa kuchambua tatizo pia ni muimu ili nipate suluhisho bora haraka. Mwisho, ninataka kuhimarisha kitahaluma ujuzi wa teknolojia ili nifanye kazi kwa ufanisi zaidi kazini.

Tabia ni nayo penda kwa wengine ni kuajibika maana mtu anatimiza yake anayo kubaliana kufanya. Pia napenda kushiriana na wengine kujenga mausiano mazuri na usaidia kufanikisha kazi pamoja. Uaminifu ni tabia nyingine ni nayo penda kwa sababu uondoa udanganyifu na ujenga imani. Mwisho napenda eshima kwani mtu anapo eshimu wengine uswabisha ali amani na furaha.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu unipa burudani. Usaidia mwili kuwa na afya na kunifanya njisikie mchanga mfu. Pia, ninjia nzuri ya kupumuzisha mawazo. Zaidi ya yote, uifanya safari iwe ya kufraisha. Napenda pia kuendesha baiskeli na marafiki kwa sababu tunacheka na kufraisha pa moja. Kwa kawaida, unifundisha ufumlifu na ustadi wa kushirikiana na wengine.

Mazoezi yangu ya kila siku hufanyika asubuhi kuanzia saa kumi na mbili adi saa kumi na mbili na nusu. Ambapo natembea kwa nguvu ili kuamka mwili. Baada ya hapo hufanya zoezi kidogo kwa dakika kumi ili misuli isitumike na kuimarika. Mara nyingine hufanya kimbia ndogo au push-ups jioni kuanzia saa kumi na moja adi saa kumi na moja na nusu ili kudumisha afya ya mwili. Hujaribu kufanya mazoezi haya kwa muda mfufi lakini mara kwa mara kila siku. Mazoezi haya hunifanya nisikie vizuri kimwili na kiakili na pia uongeza uvumilifu wa mwili.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu unipa furaha kuona mimea ikikua. Pia, kuna lima, kuna nisaidia kupata mboga safi na ya afya. Ufundisha uvumilivu kwa ni mimea inahitaji muda kukua. Zaidi hayo, huchangia kupunguza msongo wa mawazo ni napokuwa nikifanya kazi ya bustani.

Ninahifadhi data yangu kwenye kompyuta yangu ili iwe rahisi kuipata. Pia hutumia flash disk kuhifadhi nakala ya ziada. Mara nyingine huifadhi data kwenye cloud kama google drive. Hii hunisaidia kuepuka kupoteza taarifa muhimu. Zaidi uhakisha mayaidhi yangu yamepangwa vizuri ili niweze kuyaona kwa urahisi. Pia hulinda data yangu kwa kutumia password au kinga nyingine ya usalama.

Ningependa kunjifunza lugha mpya kama kifaranza au kihisipania, ili niweze kuwasiliana na watu zaidi. Pia, ningependa kunjifunza ufundi wa kompyuta nzaidi, asa program za kubuni au kusimamia data. Ningependa pia kujifunza kupika vyakula vipya ili kuongeza ujuzi wangu jikoni. Mwisho, ningependa kujifunza mbinu za kusimamia muda ili kufanya kazi zangu zote kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kama whatsapp na facebook kuwasiliana na familia na marafiki Pia, unisaidia kupata habari mpya na kuendelea na masuala ya kijamii Mara nyingine, utumia mitandao hii kushiriki picha na kumbukumbu na watu ni nawajali Kwa ujumla, mitandao ya kijamii inaraisisha mawasiliano na kufanya maisha kuwa raisi.

Ninatumia kompyuta zaidi kusoma na kufanya kazi za shule au chuo. Pia, ninatumia kutafuta habari na taarifa muhimu kwenye mtandao. Mara nyingine, hufanya mawasiliano na marafiki na familia kupitia barua pepe au mitandao ya kijami. Zaidi, natumia kompyuta kufurahia burudani kama kucheza mchezo au kutazama video.

Mtu alio nifundia jambo muhimu ni mwalimu wangu wa shule ya msingi. Alinifundisha umuhimu wa kusoma kwa bidii na kutimiza majukumu yangu ya kwa wakati. Pia, alinifundisha maadili ya heshima na uaminifu kwa watu wengine. Kumbuka, hili limenisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu na anayejali wengine.

Timu yangu ninayopenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Nimekua mfuatiliaji wake tangu nilipokuwa mdogo. Takribani miaka mingi sasa. Mchezangi wangu ninayempenda zaidi ni Bruno Fanades. Kwa sababu ya ujuzi wake wa kipekee na mabao yake mazuri. Ninapowazalia ushindi najisikia furaha kubwa na shauku. Na mara nyingi huchangia kwa kucheka au kushangilika pamoja na marafiki. Kwa ujumla, timu inayonipa hamasa na burudani kila wakati.

Wakati umeme unapokatika, ushusha vifaa vyangu vyote vya umeme ili kuhepuka kuharibika. Pia, huwakishia tumefungwa vizuri ili kuhepuka ajali za nyumbani. Mara nyingine, uendelea na kusoma fitabu au kufanya kazi sisizo na umeme. Zaidi ya hayo, ujaribu kutumia muda kusungumza na familia au kufanya shuguli za mikono. Kwa ujumla, nifusa kupumzika kidogo na kupanga mambo kwa utulivu.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu haufanyi macho kuchoka. Pia, unafanya chumba kuwa kinapendeza na kinachofaa kusomea au kufanya kazi. Mwanga wa kati, husaidia pia kutuliza akili badala ya kuifanya iwe na uchovu wa macho. Kwa ujumla, ni mwanga unaonifanya nisikie vizuri na kwa furaha ndani ya chumba.

Ndyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na laptop. Hunisaidia kufungua vifaa haraka bila kutumia password kila mara. Pia, huchangia usalama zaidi kwani hakuna mtu mwingina anaweza kufikiria vifaa vyangu kwa urahisi. Kwa ujumla, ni njia rahisi na salama ya kulinda taarifa zangu binafsi.

Dio, napenda kutembea msituni kwa sababu unipa hewa safi. Unifanya ninjisikia mtulifu na karibu na mazingire asili. Kutembea msituni usaidia kupunguza mawazo wa msongo wa akili. Pia, unipa na fasi ya kufikria na kunjitafakari kwa mtulifu. Ninapenda kusikiliza sa uti za ndeke na upepo wakati natembea. Kwa ujumla, kutembea msituni uniletea furaha na amani ya moyo.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu ninapenda kuanza siku nikiwa na nguvu. Asubuhi hunipa utulivu na mda wa kupanga shughuli za siku. Ninapenda kufanya kazi muhimu mapema kabla ya kelele kuanza. Kuamka mapema hunisaidia kutumia muda vizuri siku nzima. Ingawa wakati mwingine ukawa usiku, siupendi sana kwa kazi nzito. Kwa ujumla, asubuhi hunifanya nisikie mchangamfu na mwenye mpangilio mzuri.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu kwa sababu tunaishi karibu na kuonana mara kwa mara. Tunasalimiana kila siku na kuzungumza kwa heshima. Pia, husaidiana katika mambo madogo kama ulinzi na habari za mtaa. Kuwafahamu majirani, huleta amani na mshikamano katika jamii. Hunifanya, nijisikie salama na kukubalika ninapoishi. Kwa ujumla, mahusiano mazuri na majirani ni muhimu sana.

Ndio, napenda kuimba kwa sababu unipa furaha na burudani. Kuimba unisaidia kupumuzisha mawazo na kupunguza msongo. Pia, unifanya nisikia mchangamufu na huru. Mara nyingi, uimba nikuea peke yangu au nikiwa na marafiki. Kuimba, uniongezea kujiamina asia nzuri. Kwa ujumla, kuimba nishuguli ninayoifurahia sana.

Kila mara nyingi asubuhi, napenda kula chawi ya maziwa na mkate kwa kupamba kwa sababu ni raisi na hunipa nguvu za kuanza siku. Mara nyingine, hupika mayai na chapati ili niwe na lishe nzuri na mwili wenye nguvu. Pia, napenda kuongeza matunda kama ndizi au parachichi kwa fitamini na afya ya mwili. Kula asubuhi husaidia kuamka vizuri na kuwa na mchangamfu kwa shughuli zote za siku. Hii pia hunisaidia kudumisha afya ya tumbo na kuzuia njaa mapema. Kwa ujumla, chakula cha asubui ni muhimu sana na hunifanya njiisikietayari kwa kazi na masomo.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu hunifanya nisikie utulivu na hamani. Pia, napenda kusikiliza mlipuko wa mvua kwenye paa au kwenye miti kwani huchangia furaha na utulivu wa akili. Mvua pia hunisaidia kuona mazingira ya kibandisha na kuwa ya kijani baada ya mvua kunyesha. Mara nyingine, napenda kutembea kidogo chini ya mvua na kufurahia upepo na maji. Hunifanya nisikie karibu na asili na uhuru kutoka kwa mawazo mengi. Kwa ujumla, mvua huniletea furaha, utulivu na hisia nzuri kila wakati napoiona au kusikia.

Wakati ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubui mapema, mara baada ya kuamuka nikiwa mchangamufu. Hii ni kwa sababu akili yangu ni safi na nguvu zangu bado asinja choshwa. Napenda kufanya kazi muhimu wa changamoto kubwa katika saa hizi kwani ufanikisha matokeo bora. Asubui pia ufanya niwe na utulifu wa mawazo mbila kelele nyingi za siku. Mara nyingine, napanga ratiba yangu ili kazi izo zifanyika mapema na zile raisi badae. Kwa ujumla, asubui ni wakati ninapofanya kazi kwa ufanisi mkubwa na umakini zaidi.

Wakati wa jua kali napenda kukaa kivuli au ndani ya nyumba ili kuzuia mwili kupoteza maji. Pia, napenda kunywa maji au juisi ili kubai kafu na kuwa na nguvu. Mara nyingine napenda kusoma kitabu wa kusikiliza muziki ili kupumzika bila jasho. Wakati mwingine hufanya mazoezi madogo ya ndani badala ya kuenda nje. Pia, napenda kutumia mda huu kuzungumza na familia au marafiki ndani ya kivuli. Kwa jumla, wakatu wanjua kali, unifundisha kupanga munda vizuri na kulinda afya yangu.

Napenda kununua vitu sokoni kwa sababu bei huwa nafuu. Pia hupata vitu vingi kwa wakati mmoja bila kutembea sana. Napenda pia kununua madukani karibu na nyumbani kwa urahisi. Mara nyingine hununua vitu supermarket kwa sababu ni safi na imepangwa. Kununua sehemu ninazozipenda hunifanya niwe huru kuchagua ninachohitaji. Kwa ujumla, napenda kununua mahali palipo rahisi na salama.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara chache kwa sababu ni kitamu na chakufuraisha. Upika haraka isho ufaa wakati sina muda wakupika. Mara nyingine napenda kula pizza au chips pamoja na mara fiki. Pia uchangia kubandisha lala baada ya kula chakula cha kawaida nyumbani. Hata ifyo, spendi kula mara nyingi ili kudumisha afyangu. Kwa ujumla, chakula cha haraka unifuraisha lakini uwa nakula kwa ugali.

Ninalinda faranga angu mtandao ni kwa kutumia neno lasiri imara kwenye akaunti zangu zote. Pia, uepua ushiriki taarifa binafsi kama nambari ya simu, au mahali nilipo bila sababu. Akikisha ninaweka uthimbitisho wa hatua mbili pale unapo patikani. Ninakuwa makini na fiungo au barua pepe za ajabu zinazoamini. Pia, uangalia na kurebesha mpangilio ya faranga kwenye mtandao ya kijamii. Kwa ujumla, taadhari hizi unisaidia kuwa salama na kulinda taarifa zangu mtandaoni.

Wakati wa mapumziko kazi napenda kutembea kidogo ili kutoa mwili na macho pumzi. Pia, huchukua muda kula fitafuno au kunywa maji ili kudumisha nguvu. Mara nyingine, napenda kusikiliza muziki ili kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, huchangia muda wa kuzungumza na wenzangu kwa jambo lolote la kawaida. Mara nyingine hutumia mapumziko kupanga ratiba au kazi zifuatazo ili ziwe rahisi kufanya. Kwa ujumla, mapumziko kazini hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Ninapendelea baridi kwa sababu hunifanya nisikie raha na mchangamfu. Baridi husaidia mwili kudumisha nguvu na kushindwa kuchoka haraka. Pia napenda baridi kwa sababu ni rahisi kusoma au kufanya kazi ndani ya chumba bila jasho. Baridi pia hunifanya niwe na hisia ya utulivu na amani. Mara nyingine napenda baridi kwa kuwa inafanya mvua au theluji kuwa ya kufurahisha. Kwa ujumula, baridi inaleta furaha, utulivu na afya bora.

Nina uyanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga ratiba ya kila siku vizuri. Ninaweka muda maalumu wa kazi zito na shuguli za nyumbani ili zisingiliane. Pia, nahakisha nina mapumuziko ya kutosha kuzungumuza na familia umarafiki. Mara nyingine, utumia njumapili au likizo kufanya mambo binafsi mbila kuingiliana na kazi. Ninajaribu pia kuzingatia muda wa kulala na kupumuzika ili nionekane mchangamfu kazi. Kwa ujumula, kupanga munda vizuri unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuwa na maisha ya furaha.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini wanapokuwa na matatizo au wanapoitaji ushauri. Pia, hutoa maneno ya kutia moyo kama uwe na subira au unaweza kufanya vizuri ili waendelee kushungulikia changamoto Mara nyingine husaidia kwa kushirikiana nao katika kazi au majukumu ili wasiwe peke yao. Pia, napenda kusherekea mafanikio yao hata madogo kwa kuwapongeza. Mara nyingine uwa natabasamu na msimamo chanya ili kueneza ali nzuri. Kwa ujumla, hatuwezi unasaidia wenzangu kujisikia dhambiti, huru na wenye motisha.

Ninashiri katika jamii yangu wa kushirikana majirani katika shughuli za kijamii. Pia, usiriki katika kazi za usafi au mikutano ya kijiji inapo itajika. Mara nyingine usaidia kutoa msaada mdogo kwa wanaohitaji ndani ya njamii. Pia, usiriki kwa kufuata sheria na kanuni za eneo langu. Ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuonyesha heshima na uwaminifu. Kwa ujumla, kusiriki kwangu usaidia kuimarisha umoja na maendeleo ya jamii.

Nataka kufikia ngazi ya juu katika kazi yangu kwa kufanya kazi kwa bidii na kujituma kila siku. Na lenga kupata ujuzi na maharifa zaidi ili niwe mtaalamu anayeaminika. Pia, ningependa kupandishwa cheo na kupewa majukumu makubwa zaidi. Nataka kazi yangu iwa na mchango chanya kwa jamii na kwa watu ninawaudumia. Na lenga pia kupata utulifu wa kifeda kupitia kazi ninayofanya. Kwa ujumla, ninataka kufikia mafanikio ya muda mrefu na kuriidhika kazini.

Mwezi naopenda zaidi ni disemba kwa sababu ni mwezi wa sikikuu na sherehe za misho wa mwaka. Hupatikana muda wa kupumzika na kufurahia familia baada ya kazi na shule. Pia disemba huleta furaha ya zawadi na kusherekea mafanikio ya mwaka mzima. Mara nyingi napenda disemba kwa sababu ya hali ya hewa ya baridi kidogo ambao hunifanya nijisikie raha. Ni mwezi wa kutembelea marafiki kushirikiana nao bila mashirikizo ya kazi. Kwa ujumula, disemba ni mwezi wa furaha amani na kumbukumbu mzuri kila mwaka.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya utendaji wa kompyuta kwani yalinipa ujuzi wa kutumia programu mbali mbali. Pia mafunzo ya mawasiliano kazini yamenisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Mara nyingine, mafunzo ya kusimamia muda yamenisaidia kupanga ratiba yangu vizuri. Mafunzo ya salama kazini ya menifundisha jinsi ya kuepuka ajali na kulinda vifaa. Pia, mafunzo ya kazi ya pamoja na wenzangu yamenisaidia kushirikiana na kufanikisha kazi kwa urahisi. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtaalamu bora mwenye nidhamu na mchangamufu kazini.

Napenda kula katika hoteli dogo au vibanda vya chakula vilivyo karibu kwa sababu ni raisi kufika. Pia napenda maeneo yenye chakula safi na kilicho pikwa vizuri. Mara nyingine huchagua kula migawani na marafiki ili kufraia mazungumuni. Napenda sehemu zenye mazingira tulivu na safi wakati wa kula. Kula inje hunipa nafasi ya kubandisha mazingira kutoka nyumbani. Kwa ujumla, napenda kula sehemu zilizo raisi. Salama na zenye huduma nzuri.

Ninachukua hatua kadhaa kuongeza uzalishaji wangu kazini. Kwanza, napanga ratiba ya kila siku kuhakikishe kila kazi inafanywa kwa wakati. Pia, uweka malengo madogo na makubwa ili nijue ni nini kinachohitajiga kufanikisha. Mara nyingine, hufanyi makumziko madogo ili kuodoa uchovu na kuongeza umakini. Ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu ili kutimiza kazi zenye dhamani kwanza. Kwa ujumla, hatua hizi uniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kuongeza matokeo chani.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu ni mazuri na hupendeza macho. Maua hunifanya nijisikia furaha na utulivu wa moyo. Pia, hupamba mazingira na kuyafanya yaonekane safi. Napenda arufu ya mawao kwa sababu utuliza akili. Maua hunikumbusha uzuri wa aziri na maisha. Kwa ujumla, maua huniletea amani, furaha na mfuto wa mazingira.

Wakati wamapumziku wa mchana, napenda kula chakula kidogo wa vitafuno ili kudumisha nguvu. Pia, huchukua muda kutembea kidogo kuondoa uchovu wa mwili na macho. Mara nyingine, napenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki ili kupumzika kisaikolojia. Pia, hutumia muda huo kuzungumuza na wenzangu ili kuondoa msongo wa kazi. Mara nyingine, hufanya mazoezi madogo ya ndani kama stretches au kupumua kwa kini. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana hunisaidia kurudisha nguvu na kuendelea na kazi kwa umakini.

Ninapanga kazi zangu wa kutengeneza ratibi ya kila siku ili kujua ni kazi gani za kufanya kwanza. Kwanza, ninaweka kazi muhimu na za dharura kwenye kipaumbele cha juu. Pia, uunda orotha ya kazi ndogo ndogo ili ziwe rahisi kufanikisha mbila kuchanganya akili. Mara nyingine, uchagua muda maalumu kila kazi ili zizipozinga na nyingine. Napanga pia mapumziko madogo ili kuondoa uchovu na kuendelea kwa ufanisi. Kwa ujumla, kupanga kazi hivi huniwezesha kufanya kila kitu kwa umakini na matokeo bora.

Ndiyo, ninatoa sandaka na mchango mara kwa mara kulingana na uwezo wangu. Hii husaidia kuunga mkono makanisa, misikiti au mashirika ya kijamii. Pia, napenda kutoa michango kwa watu wanohitaji msaada kama wazee au watoto masikini. Hii hufundisha upendo, huruma na kuwajali wengine. Mara nyingine, hutoa sadaka kwa sherehe maalum au likizo kama sehemu ya shukran. Kwa ujumla, kutoa sandaka na mchango hunifanya niskie furaha na kuridhika kimoyo.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzia biashara yangu mwenyewe kwa sababu ningependa kujitegemea. Ninaona biashara kama njia kuongeza kipato na kutumia ujuzi nilionao. Pia, yanipa nafasi ya kuajiri wengine kuchangia maendeleo ya njami. Nimewahi kufikiria biashara ndogodogo kama kuuza bithaa au kutoa huduma. Biashara hunifundisha uvumulivu na ubunifu katika kutatua changamoto. Kwa ujumla, kwanzia biashara ni ndoto ninayo tamani kutimiza siku za usoni.

Wakati napenda kustarehe, napenda kusikiliza muziki unaonifanya nisikie furaha na utulivu. Pia, napenda kutazama filamu au vipindi vya television ili kupumzika akili na kufurahia burudani. Mara nyingine, hupenda kutembea au kwenda bustani ili kupata hewa safi na kuona mazingira mazuri. Pia, napenda kusoma vitabu au hadithi ili kujifurahisha na kupata maarifa mapya. Mara nyingine, hufanya mazoezi madogo au mchezo wa kirafiki ili kuondoa msongo wa mawazo. Kwa ujumla, kustarehe kunanisaidia kupumzika, kufurahia maisha na kurudisha nguvu za mwili na akili.

Napenda kuwasiliana na watu ana kwa ana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia zao vizuri. Pia, hutumia simu na au ujumbe mfupi pale ambapo kukutana au kwa ana hakuwezekani. Napenda mawasiliano ya heshima na uwazi ili kuepuka kutoelewana. Mara nyingine, hutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana haraka na watu wengi. Ninahakikisha ninasikiliza kwa makini kabla ya kujibu ili kuelewana vizuri. Kwa ujumla, napendelea mawasiliano rahisi ya wazi na yenye heshima.

Nina shungulikia udhaifu wangu kazini kwa kunjifahamu na kunjikubali kwanza. Nina njitahidi kunjifunza na kuboresha ujuzi unapo ni nguukia kupitia mafunda. Pia, uomba ushauri na msaada kutoka kwa wenzangu au wakubwa wangu. Mara nyingine, uweka malengo madogo kunjirekebisha atua kwa atua. Nina njifunza kutokana na makosa badala ya kukataa tamaa. Kwa ujumula, kushungulikia udhaifu unisaidia kukua kitaaluma na kufanya kazi mbora zaidi.

Kitendo cha wema niliwahi kufanya ni kusaidia jirani yangu kubeba bidhaa nzito hadi nyumbani. Pia, niliwahi kutoa msaada mdogo wa kifedha kwa mtoto wa jirani ambaye hakuwa na kitafunwa. Mara nyingine, nilisaidia mwalimu au mwanafunzi kushungulikia kazi ngumu. Pia, unitahidi kutoa maneno ya faraja na motisha kwa mtu aliyehuzunika au kuhitaji msaada. Mara nyingine, hujitolea kusafisha sehemu ya jamii kama sehemu ya kusaidia wengine. Kwa ujumla, vitendo hivi huniwezea kuhifadhi furaha, kuridhika na mshikamano na wengine.

Kipaumbele kazi ni kwa mawasiliano nikusikiliza kwa makini ili kuewa vizuri mawazo na hisia za wenzako. Pia ni kuandika kwa uanzi na kwa lugha rahisi ili ujumbe husiwe ngumu kueleweka. Kipaumbele kingine ni kushirikia na wenzako badale wa kujaribu kufanya kila kitu peke yako. Pia nikueka heshima na adabu wakati wa kuhasiliana. Hata pale panapokuwa natofauti za maoni. Mara nyingine ni kujibu kwa haraka ili mawasiliano yawe na ufanisi na matao chanya. Kwa ujumla, kipaumbele cha mawasilano kazini kuhakikisha uwepo wa uwazi ushirikano na heshima kila wakati.

Ninapendelea mfumo wa simu wa android kwa sababu unaharakisha matumizi na una flexibility nyingi. Mfumo huu huniwezesha kusanidi program na apps kama ninavyotaka. Pia, unaruhusu kuhifadhi data na faili kwa urahisi zaidi. Mfumo wa android hutoa changuzi nyingi za customization kulingana na matakwa yangu. Mara nyingine, ninapenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi kutumia na unaendana na vifaa mbalimbali. Kwa ujumla Android hunifaa kwa urahisi, ufanisi na uhuru wa kutumia simu kwa njia ninayopendelea.

Ninapendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka kupata taarifa. Pia, hupata habari mpya kutoka nyanzo mbalimbali kila wakati bila kusuburi gazeti. Mara nyingine, huchagua kuangalia video au makala za picha ili kuelewa habari kwa urahisi. Habari mtandaoni hufanya niwe na ufahamu wa haraka wa matukio ya ndani na nje. Pia, ni rahisi kushirikisha kuhifadhi habari muhimu mtandaoni. Kwa ujumla, kusoma mtandaoni kunanisaidia kubaki na taarifa za sasa kwa urahisi na haraka.

Ninafanya mazoezi asubuhi na jioni ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Asubuhi nama asubuhi napenda kutembea au kimbia kidogo kuamka nakuwa na kuwa na mchangamfu wa siku nzima. Pia, hufanya stretch na push-up za asubuhi ili misuli istumike vizuri. Jioni hufanya kutembea au mazoezi madogo ya ndani baada ya kazi ili kuondowa uchofu Mara nyingine jioni hufanya mazoezi ya kupumua na na yonga ili kutuliza akili na mwili Kwa ujumla kufanya mazoezi ya asubuhi na jioni hunisaidia kuwa na afya bora, nguvu na utulivu wa akili.

Napenda kuchora na kupaka rangi zote. Kwa sababu unisaidia kuonyesha ubunifu wangu. Upumuzisha akili na kunifaya nijisikie, utulifu na furaha. Pia, unifundisha ufumilifu na ustadi wa kusirikisha rangi vizuri. Mara nyingine napenda kuchora na kupaka rangi marafiki au familia ili tufurahie pa moja. Hii pia unisaidia kuboresha makini na kuzingatia maelezo madogo. Kwa ujumla, kuchora na kupaka rangi nishuguli ninayoifurahia sana kwani unipafuraha amani na ubunifu.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu huniwezesha kuona mitazamo tafauti ya watu. Upata mawazo mapya na njia tofauti za kufikiria kuhusu jambu fulani. Mara nyingine, hufanya nipate taarifa za ziada ambazo hazijaandikwa kwenye makala kuu. Pia, hunisaidia kuchambua hoja na kujifunza kutoka kwa wengine. Mara nyingine, hufurahia maoni mazuri au ya kuchekesha yanayoongeza burudani. Kwa jumla, kusoma maoni mtandaoni kunanisaidia kujenga ufahamu mpana na kupata mitazamo ya tofauti.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu hunisaidia kuunda chakula cha ladha na chenya afya. Kupika hunifundisha uvumilivu na ustadi wa kupanga viungo vizuri. Pia, napenda kupika kwa familia au marafiki kwani hufanya tukutane na kufurahia pamoja. Mara nyingine, hupenda kujaribu mapishi mapya ili kuongeza ujuzi wangu jikoni. Kupika, pia hunisaidia kupumzika na kufurahia wakati nikifanya kitu cha kazi ya mikono. Kwa ujumla, kupika ni shughuli ninayofurahia kwani hunipa furaha ubunifu na kuridhika kimoyo.